Mimi upenda keki la vanilla ju ya utamu wake. Shepu lake iko na shepu la duara shepu mpoa na pia ni rahisi kukata. Iko na harufu tamu kuliko keki zote. Aina ukali na pia kwa ile usafi unaotengenezwa inanifuraisha sana. Haswa hili keki pia limekuwa keki. Inayotamaniwa na watu wengi na pia ni keki ambalo limekuwa liki likitumiwa na kampuni tofauti kwa utamu wake.

Haa. Kupumzika mimi ulala. Haswa mi huchukwa muda wa Masaa Manane Sazengine saa tisa. Sazengine mi ulala mchana. Lakini mda mwingi mi ulala usiku. Hili limekua kama muda wangu wa kupiga mazoezi. Na pia sazengine mimi hupumzika kwa kusikiliza wimbo. Haswa ninapokaa pale chini kwa kivuli na hupunga hewa pale. Hili nilikuwa nimagisamesha kwa kusikia kwa redio fulani. Unapokuwa wakisema ati kulala. Huleta afya mema na kupumzika pia huleta hile hupungufu kwa kili. Hio hapa akili imechoka na usaidia sana kwa vijana. Kama sisi wa rika dogo hili limekua likinisaidia haswa mimi kwa nimeshasoma mi hupumzika kiasi na kupunga hewa kwa muda chaache baada ya kuingia katika shuguli zingine kama kuoga kama kufanya kazi za nyumba na kufanya kazi za ziada pia. Hili pia zoezi limekuwa likisaidia sana na ningechukulia pia kama mwenzangu pia wafanyi kwa sababu linasaidia sana.

Kumbukumbu ni nalo la kutishia ni lile ni lipo tazama video fulani katika App la Tiktok na zilikuwa video za kitambo kabisa za kutisha zile za viumbe za majabu. Hili lilikuwa limenichukua muda. Kusahau aswa nilipolala usiku na hu nitisha aswa ni napolala peke yangu. Nivi zile za majitu zilizo kuwa za zile za kale kabisa. Na hizo majitu zilikuwa zinatisha na zilikuwa zina mla binadamu. Na zilikuwa nyakati ule zilikuwa zimeteka dunia na kuwa ka dunia kama lile kwao. Hili ata mtoto mdogo akilitazama hawezi penda. Na kwa maisha si kitu mzuri pia kutazama video kama haya juu hutisha sana.